Ndiyo, napenda hisabati, maana hisabati ndiyo kila kitu kwa maisha, kwa maana maisha bila hesabu hautaweza. Kila kitu inaendana na hesabu, kama kuna biashara, lazima ujue hesabu zako za pesa, hata kama biashara ni kidogo waji, hesabu lazima uzijue kwa maana hiyo ndiyo inaendelea katika maisha. Kwa hivyo, kila mtu ana sababu ya kujua hisabati.

Huwa napendelea kitanda kizuri. Maana kitanda kigumu huwa ni kibaya. Kwa maana ukilala kwa kitanda kigumu, asubuhi unapoamka, unapata umechoka mwili mzima kwa mgongo, kwa miguu. Ila ukilala kitanda kizuri, utaamka vizuri bila maumivu wala bila kizuizi chochote. Kwa hivyo, ninapendelea kitanda kizuri.

Mazoezi yangu huwa nayafanya mara mbili kwa siku. Asubuhi ninapo amka. Na pia mwendo wa jioni. Ninapotoka kazini. Pia naenda nafanya mazoezi ya mwili. Ili kueka mwili yangu ikuwe sambamba.

Panapo kuwa na juakali, mimi huwa sana sana naenda kukaa mahali kuna kivuli ama kuna mti mkubwa. Na pia mimi huwa napenda kufaa kofia ambazo zinafunika uso wakati wa juakali ilijua isiniaribu uso huwa navaa kofia ama najikinga ama mara nyingine huwa naenda kuogelea.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, lakini mara nyingi huwa inalingana ni vyakula vipi najaribu. Kuna vyakula ambavyo ni vigumu kujaribu, na kuna vyakula ambavyo ni vizuri kujaribu. Sana sana vyakula vya kigeni huwa sivipendi sana ila napenda vyakula vya nyumbani.

Muda wa mwisho huwa na ushughulikia kwa upole sana. Maana muda wa mwisho ndio muda ambao mtu huwa hafanyi bidii sana. Lakini mimi huwa muda wa mwisho huwa najaribu kutia bidi ili niweze kumaliza lengo langu la siku. Ndiyo, lakini mara mingi muda wa mwisho huwa shughuli yake haifanyiki vizuri. Maana mtu hukuwa amechoka ajabu.

Ndiyo, napenda kukimbia sana, maana kukimbia huwa inanitengeneza mwili, na pia huwa inaondoa mafuta mengi mwilini, na pia inafanya mtu ukue na afya bora. Unapopenda kukimbia sana sana kila asubuhi huwa inasaidia afya na pia ni vizuri sana kukimbia mara tano kwa siku kwa siku ila mara tano kwa wiki huwa itasaidia.

Kuna pahali pengi pa historia ningependa kutembelea ila ile moja ambayo napenda sana. Ni moja ambayo inaitua Fort Jesus. Fort Jesus iko kule Mombasani. Na watalii wengi wanapenda kuja kuiona. Maana ni chumba kubwa zaidi na kina vitu vya zamani. Watu wanapenda kuenda kuona historia hiyo. Na mimi pia siku moja nataka kuenda kuona pia.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda sana kucheza na wenzangu aah mi Nilikuwa napenda michezo sana. Sikuwa mtoto ambaye alikuwa natulia mahali pamoja. Nilikuwa mtoto ambaye naweza kutoka nyumbani. Kuenda nikacheza na marafki zangu. Hadi njaa inaponirudisha nyumbani tena nile. Baada ya kula nitoke tena niende nifanye michezo Mimi nilikuwa mtoto tu wa mchezo mchezo.

Huwa nina mahusiano ya ukaribu na mahusiano mazuri na wazee wangu. Maana hao ndiyo wananisaidia kukuwa katika hii dunia ya sasa na wananielekeza kwa mambo mazuri au mambo mabaya. Mimi nina uhusiano wa kikaribu na uhusiano wa uzuri sana na wazee wangu.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi iwe mazuri ni ile jitihadi yenye mtakua nayo kama timu ambayo iko kwa iyo mazingira, na pia upendo, pia ushirikiano kwa watu ambao mlio nao kwa mazingira. Kukiwa na kukosan ama kutoelewana mazingira ya kazi hayatakua mazuri. Ila kukiwa na upendo na amani mazingira ya kazi yatakuwa mzuri mno.

Ndiyo, saa huwa navaa, napenda kuvaa saa sana, maana huwa inanisaidia kuangalia wakati wangu na kutembea na wakati wangu kila mahali napotembea. Maana kujua wakati ni kitu cha muhimu sana, ndiyo huwezi kufanya kazi yako vizuri na kukua mahali unapofaa kwa wakati ufaao.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Wakati wa usiku, ukitoka nje kuangalia nyota, huwa ni njia nzuri sana ya kupunguza mawazo ambayo ulikuwa nayo. Na kama siku yako ilienda vibaya, wende inje uwanze kuangalia nyota, utanza kuana furaha. Ndiyo maana mimi napenda kuangalia nyota sana wakati wa usiku.

Ndiyo, huwa natumia mtandao wa kijamii. Maana kwa sasa mtandao ndiyo kila kitu ambayo unahitaji. Mtandao ndiyo kuna mawasiliano, mtandao kuna habari, mtandao kuna kila kitu ambayo naweza hitaji. Si lazima niende ninunue gazeti ama nisikize redio naingia tu mtandaoni naona kila kitu ambacho kinachoendelea nchini mwetu. Lazima mimi nitumie mtandao wa kijamii.

Mara nyingi huwa napendelea mahali pa kimya. Maana mimi mara mingi akili yangu huwa inafikiria vizuri na huwa inatulia vizuri mahali ambapo pana kimya. Ila mahali ambapo pana kelele sana mimi sipapendelei, mimi sipendi kelele. Kelele hufanya akili isitulie na usifikirie vizuri.

Mimi na marafiki zangu sana sana, huwa tunapenda kwenda kupanda milima, hiyo ndiyo kitu ambayo tunapenda kufanye zaidi. Kwa mwezi mmoja, huwa tunenda kupanda milima moja, tunajiburudisha, na tunaona vitu mbali mbali ambavyo nchi yetu, ama vile ambavyo nchi yetu iko. Kwakwenda kupanda milima pia ni kuenda kusafiri mbali mbali na sisi tunapenda kusafiri sana pamoja na marafiki zangu.

Mimi huwa napenda chakula chenye latha ya kuku maana latha ya kuku ndiyo latha ambayo nimeipenda tangu utotoni mwangu latha hiyo huwa inanipendeza sana maana utamu wake ni wakipeke Sidhani kuna utamu kama latha kama hiyo nyingine kama ya kuku Ndiyo maana minapenda chakula chenye latha ya kuku.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea, mana mchezo huo ndiyo nimeutamani, tangu zamani nimeutamani kujua kuogelea kama samaki ila sijajua lakini hiyo ndiyo mchezo ambayo ningependa sana kujaribu na kueza kufanya kuogelea.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kuna siku moja mzazi wangu aliamua tu aninunulie baiskeli ambayo nilikuwa nimeitamani muda mrefu. Ndiyo alini buyia na nilifurahi nilikuwa na furaha kwa maana sijawahi kuwa na furaha hivyo na sijawahi sahau siku hiyo. Na iyo baisikeli siwezi sahau maana ni zawadi kutoka kwa wazazi wangu.

Kila wakati umeme unapokatika, huwa ninatafuta mshumaa, umeme unapokatika mimi huwa nawasha mshumaa kwa nyumba, ndiyo ilete mwangaza kwa nyumba, nazima televisheni, nazima vitu vyote vya stima, ndio wakati ambapo stima itarudi au umeme utarudi usichome kitu chochote cha nyumba.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu mwingine ni ushauri tu wakutia bidii maishani kujipenda kujithamini hiyo tu ndio itakuwezesha kuishi vizuri duniani Usipo jipenda na usipo jidhamini hautadhaminiwa na wengine hiyo tu ndio jambo muhimu naeza kuwaambia.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, maana watoto ni baraka kutoka kwa mwenyezi mungu, na watoto ni watu wakuthamini, zaidi, na pia watoto huwa hawadanganyi, na watoto huwa watu ambao ni wazuri sana. Kucheza nao, nacheza nao kwa umakini, kwa ustaarabu, na watakupenda. Watoto ni watu wakupenda, na wenye roho safi.

Wakati wa furaha, mara mingi mimi huwa naenda kwa hoteli, najiburudisha, huwa naenda pamoja na marafiki na familia, tunafurahia, tunajiburudisha, tunakula vyakula vingi na pia tunakunywa vinywaji na tunajiburudisha. Hivo ndivyo wakati wangu wa furaha, mimi huwa najiburudisha na familia yangu kwa hoteli.

Mimi nilipenda sana somo la biolojia, maana mimi hua napenda sayansi na kwa maana mimi hua napenda sayansi ndiyo nilichukulia biolojia kama somo langu la muhimu ambalo nililipenda zaidi maana kila wakati wa somo la biolojia Nilikuwa mtu ambaye na pita zaidi, nilikuwa napata alama ya A alama ya B nikianguka sana. Ndio maana nilichukulia somo hilo kama somo la muhimu sana katika maisha yangu na kila wakati nilikuwa naenda shuleni, kila subuhi nilikuwa nahakikisha nimempata mwalimu wangu wa somo la biolojia na tumefanya hesabu moja ama mbili.

Wakati makosa imetendeka au makosa imefanyika, kitu cha kwanza ni vizuri kukubali makosa. Kama ni ukweli makosa imefanyika na ni wwe umeifanya, kitu cha kwanza ni vizuri kukikubali, ukubali kweli nilifanya makosa na ni nini nitafanya kuirekebisha. Kitu cha kwanza unaomba msamaha kwa ule ambaye umekosea kazini. Baada ya kuomba msamaha unatafuta njia au jitihadi za kurekebisha hiyo makosa ambavyo uwezavyo. Ndiyo upate amani kazini.

Rafiki yangu wa karibu sana ninampenda sana anaitwa Mercy. Mercy, tulipatana naye katika shule ya msingi ambapo tulianza kusoma naye darasa la kwanza. Hadi tukafika darasa la nane, na tulifanya mambo mengi pamoja, tumecheza pamoja, tumekula pamoja, tulikuwa tunaimba pamoja, maana tulikuwa marafiki wa kweli. Na pia tulikuwa tunasaidiana katika dhiki na faraja. Na ndio maana hadi sasa ninampenda kama rafiki yangu na yeye ndiye rafiki wa pekee. Ambaye anaweza kunishikilia wakati wa shida na wakati wa raha maishani mwangu.

Ndiyo, napenda kuimba, maana hiyo ndiyo talanta yangu ambayo ninayo. Kuimba, umenisaidia sana katika maisha, maana nimeweza kwenda mahali mbalimbali kuenda kuimba. Kwa mfano, nimeimbia rais wakati wa sherehe. Ndiyo na nilifurahi sana maana ukiweza kuburudisha rais inamaanisha kwa kweli unajua kazi yako ambayo unafaa ufanye, na kuimba haihitaji mambo mengi, inahitaji tu sauti na talanta peke yake.

Chakula cha jadi ambacho napenda ni chakula cha ugali. Maana ugali kimeliwa tangu mababu zetu wakwe na hadi sasa ugali haijaiachwa kuliwa. Na hiicho tu ndio chakula ambacho kinapendwa na watu wa zamani na watu wa sasa. Maana ugali ni chakula ambacho kitashikilia tumbo. Unapokula asubuhi, unaweza kula tena wakati wa jioni maana ugali ni chakula ambacho kinashibisha na ni kitamu sana Unaweza kukila kwa mboga, kuna mboga za kienyeji na kuna mboga za kawaida au unaezapika kwa nyama ama kwa kuku au kwa samaki vile ambavyo unataka.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana. Ndiyo, wahenga, wanasema ujana ni moshi. Kwa maana inapita kwa haraka na ujana huwa hauna mambo mengi ya kufanya. Lakini, ni kitu ambacho ukiruka hutapenda maishako vile ambavyo itendelea. Ujana ningependa sana kurudi kwa ujana. Maana nilikuwa na furai kukaa bila mtoto, kukabila mume, unakatatu maisha ya kawaida, pekeako bila mawazo yoyote. Ndiyo ninge penda kurudi.

Ndiyo, napenda maua. Kwa maana maua ni kitu kirembo sana. Sana sana maua nyekundu huwa inapendeza sana. Sana sana ukiletewa na mtu ambaye mnapendana ama mahusiano ya kimapenzi naye. Pia huwa inafurahisha sana. Ama ukiletewa na mzazi. Huwa inaonyesha ni njia ya kuonyesha upendo. Maua ni njia ya kuonyesha upendo. Ndio maana napenda maua sana.

Kazi yangu ya wiki huwa inalingana na wakati ambao ninao na siku ambazo nafaa kwenda kazini. Kuna siku ambazo unafaa kuwa nyumbani na kuna siku ambazo unafaa kuenda kazini. Kwa hivyo siku za kazini huwa napangia wakati fulani nitafanya kazi hii, wakati fulani pia nitafanya kazi hii. Huwa nazigawa kulingana na vile ambavyo nataka kazi na kwa uharaka ambao nahitaji hiyo kazi iishe kwa wakati. Huwa napanga kazi moja na wakati wake, kazi ingine na wakati wake.

Mkate huwa wa aina mbili kuna mkate mweupe, na kuna mkate ambao imetengenezwa na ngano. Mimi huwa sipendi mkate ambayo imetengenezwa na ngano. Huwa nakula mkate mweupe pamoja na kisiagi, au naweka mayai vile ambavyo nataka. Ndio, mi huwa napenda mkate mweupe kushinda mkate wa ngano.

Mimi maramingi huwa naenda madukani maramoja kwa mwezi. Mimi huwa naenda nafanya huwa nanunua vitu zangu kwa maramoja. Nikisha nunua vitu zangu kwa maramoja huwa inanipeleka mwezi mmoja. Ndiyo maana napenda kununua vitu kwa maramoja huwa siye.

Kwangu mie, mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Asubuhi ninapoamka, kabla ya kuenda kazini, huwa na amka, naoga, najitayarisha naenda. Na jioni, baada ya kurudi kazini, huwa naoga, maana huwa nikona uchovu mwingi, jasho, so lazima nioge, ndiyo ni ingie kitandani, nisipooga. Mambo hayatakuwa mazuri na pia usafi ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya binadamu. Bila usafi utakuwa binadamu ambaye ananuka na utatoa harufu mbaya. Ndo maana ni mzuri sana kuoga afadhali marambili kwa siku huwa inasaidia sana kuliko kuoga maramoja au kukosa.

Sanasana mi hua napenda kutembea na kuona mandhari za hoteli mbalimbali. Iyo ndio kitu ambacho mimi napenda kufanya sana. Nikianza kutembea, kuangalia mandhari hapa na pale, kuona jinsi mambo yanavyo endelea duniani. Wakati umetoka nyumbani, umenda kutembea katika mandhari mageni hua unajifunza mambo mengi sana. Na hiyo ndiyo iliyonisaidia kujua mambo mageni mengi. Kutembea kwengi ndiko kuona mingi. Sanasana ukienda mali watalii wanakaa ama watalii wapo. Ndiyo utapata mambo mageni mageni ambayo yatakusaidia katika maisha ya sasa. Na ineza kusaidia pia kujikimu kimaisha au kubadilisha kitu maishani.

Mimi napenda kukua mahali ambapo pametulia, mahali pa aina ambapo hakuna makelele. Sana sana mimi hupenda utulivu sana. Mahali popote pana utulivu, hapo ndipo mimi napenda. Nikiwa mahali pana vurugu, mnyeng'ano, mlumbano, mimi hua sipendi. Ila mahali ambapo pako. Na utulivu na amani na watu wanaelewana, unajua mahali pako na maelewano kazi hufanyika haraka. Mahali ambapo hakuna maelewano kazi inaeza kosa kufanyika ama ifanyike vibaya na hakuna haja ya kufanya kazi mbaya kwa maana hakuna maelewano. Kwa hivyo, ukitaka mahali pazuri pakukaa ni mahali ambapo kuna amani na maelewano na mahusiano mazuri. Hapo ndipo mahali pazuri kwangu.

Mimi huwa napenda baridi. Mi si mtu wa kupenda joto. Kwa maana tofauti kati ya baridi na joto ni vile ambavyo kukiwa na baridi nyingi. Unajua unaweza kuvaa, unaweza kuvaa sweater na baridi iishe. Ila kukiwa na joto, joto hufanya mwili ya mtu ibadilike. Hadi ngozi yako itabadilika, ichomeke, unuke jasho. Joto iko na mambo mengi mabaya sana. Na pia joto pia huja na kiangazi. Mahali ambapo pana joto jingi kwa kusema ukweli kuna jua mingi na jua mingi huwa inaleta kiangazi na katika wakati wa kiangazi chakula hakuna, mifugo huwa inakonda, hakuna kitu kizuri kwa wakati wa joto ila wakati wa baridi afadhali kuna chakula.

Mimi kwangu sana sana ningependa kuongea Mana ukilinganisha kuongea na kuandika kuongea ni haraka sana kuliko kuandika Ilapia kuandika inakumbu kumbu usha yandika na kuongea haina lakini kuongea ndio raisi sana na kwa uharaka sana sana sana kama unataka kupitisha ujumbe wa maana Ndiyo hua unoongea. Lakini kama ni ujumbe wa maana na haufai kusikizwa uneza ka kuandika. Ila kwangu mimi ningependelea sana kuandika kuliko kuongea kuliko kuandika. Maana ni raisi sana na hutupi masaa muda. Muda ni wa maana sana. Hautupi masa mengi.

Mimi kama shabiki wa Manchester United napenda kushabikia sana sana mpira. Mimi ni shabiki wa mipira na timu yangu ni Manchester United kwa maana timu hiyo hua inacheza vizuri sanaa na huwa tuna mazoea ya kushinda kila wakati. Na hiyo ndio timu ambayo ilifanya nipende mchezo wa soka na mpira. Maana sikuwa napenda mpira ila nilipo anza kushabikia timu hiyo nilianza kupenda mchezo hiyo sana. Na mchezo huo mimi napenda kutazama kwa televisheni mara kwa mara. Kuna siku ambazo kuna mashindano, sana sana huwa ni jumapili, na huwa najitolea nafika nyumbani mapema, nakaa chini ili kuishabikia timu yangu. Maana kukuwa shabiki ambayo, ambaye unaweza kushabikia timu yako wakati wanacheza, wewe ndio shabiki maarufu. Na pia napenda manguo ambazo huwa wanavaa, izo jezi huwa ni rembo sana. Pia mimi nimenunua kadhaa na ndiyo ya kuonyesha jinsi ambayo napenda timu yangu na vile ambayo na uithamini. Timu hiyo niliweza kuonyeshwa na ndugu yangu mdogo, yeye ndio alikuwa anapenda kuona sana vile ambavyo wanacheza. Na nilipomuona anapopenda vile anavyopenda kuona timu hiyo, pia mimi nikaamua acha nishabikie. Na hivyo ndivyo nilikuwa shabiki wa Manchester United, hadi sasa naipenda sana na kuhishabikia sana timu hiyo.

Katika kazi yangu ya kila siku, changamoto ni nyingi sikatai. Changamoto ya kwanza ni kuwa na timu ambayo haielewani na timu ambayo haina bidii. Wakati umewekwa na timu ambayo haina bidii, hapo ndipo unajua kazi yako imeharibika. Ni vizuri kuwekwa na timu ambayo inaweza kupatana vizuri na kuwa na maelewano. Ya pili ni kukosana na watu au kukosanisha watu. Hiyo pia ni changamoto ingine ambayo inafuata watu kazini. Na pia kufuata maneno ya watu kukosa kufanya kazi yako. Ukianza kufatilia watu na kukosa kufanya kazi yako pia hayo ni changamoto kubwa unaleta kazini na ni mbaya sana na ni vibaya zaidi.

Filamu ambayo naeza kushiriki ama filamu ambayo mi naipenda sana ni filamu ya komedi na drama. Iyo ndiyo filamu ambayo mimi huona mara kwa mara, ninapotoka kazini, nimitulia, nataka kutuliza mawazo. Filamu huo hiyo sana sana ya komedi huwa inanisaidia kutuliza mawazo maana ina vichekesho vingi na watu ambao wanachekeshana pia ni wengi na pia drama inamafunzo na pia inavichekesho. Ndiyo maana mimi huwa napenda kuona filamu ya komedi au drama. Mara ya kwanza nilipo kuwa nikiona komedi, nilikuwa niko chini sana, nilikuwa na mawazo mengi, sikuwa nimelipa karo. Ila nikaona ya iyo kipindi, nika cheka, nika furahia, nika sema ah, nafaa kuwa naona ya hivi vipindi mara kwa mara, maana inanisaidia. Hamu ambayo huwa inaniletea kuona vipindi hivyo, sana sana ni wakati ambapo niko chini kimaisha, na sitaki kuenda kwa watu ama sitaki kushirikiana na watu sana maana mambo mengine ni vizuri kujiekea Iyo wakati huo ndio mimi huwa naketi chini Naanza kuona filamuzangu na nazipenda Nacheka tu peke yangu kwa nyumba na nafurahia na ningependa kuiona tena na tena maana huwa inanisaidia kimaisha na kima wazo. Ndiyo.

Kwangu mimi, huwa napenda kusoma vitabu vya sayansi. Vitabu vya sayansi ni vitabu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na kwangu mimi, hii maisha inaenda na sayansi. Mimi napenda kusoma kitabu chochote tu ambacho kikona maelezo ya sayansi. Na jinsi sayansi inaendelea ikikuwa katika kila siku ya maisha ya binadamu. Ndiyo maana napenda kusoma vitabu vya sayansi. Nina vitabu kadha wa kadha ambazo zikona sayansi. Nikona vitabu kwa sasa kama tano ambavyo nimevinunua nafaa kuvisoma kwa muda wa mwezi moja. Nikue nimemaliza, kuvisoma ndio niende? Nitafute zingine nivisome. Kwa nini navisoma? Kwa maana inanisaidia kwa mawazo yangu. Kila siku ninaposoma kitabu cha sayansi, kila siku naelewa kitu mpya na kila siku najua kitu mpya. Hiyo ndio inanifanya nafurahi sana. Kwa maana napata kila siku nina maarifa mpya ambayo sikuwa najua na nimejua. Na pia naweza kuiweka au kuitumia katika maisha yangu. Na pia sayansi huwa inasaidia mtu kujilea na pia kujiweka vizuri. Sana sana ukisoma sayansi ya mwili ya binadamu, huwa inakusaidia sana kuweza kujua mwili yako na kujua jinsi ya kuitunza na kujua jinsi ya kukaa nayo kila siku. Ndiyo maana mimi napenda vitabu vya sayansi, maana haviwezi kukufanya hukue mjinga, zinafanya hukue mwerevu zaidi.

Ndiyo kwangu mimi napenda kusafiri kwa ramani maana wakati mwingi napata kazi yangu ni ya kusafiri na kwenda kutafuta mahali tuseme penye unasafiri, penye unafaa ufike haujui ni wapi na watu ambao wako katika hiyo kijiji si watu wa kusaidia ama watu ambao wanaweza kusaidia kupata mahali ambapo naenda. Ndiyo maana mimi napenda kusafiri na ramani. Maana ramani wakati wowote mahali popote upo ukitumia simu uwashe uiulize tu njia ya kwenda hapa ni wapi inakuonyesha. Kuliko kuuliza watu, hadi wanaweza kuvamia, unaweza uliza hata wezi, huwezi jua nani wa kuamini na nani huwezi amini. Ndiyo maana kila wakati mimi ninaposafiri mahali ambapo sijui ama mahali ambapo sipafahamu. Huwa nafungulia simu, nafungulia ramani na ninaanza kuangalia ni wapi naenda. Maana hiyo tu ndiyo inaweza nisaidia mahali saa ingine unapata umesafiri mahali pia hakuna watu Unapata ni mahali ambapo pamekauka hakuna watu wa kuuliza njia ama hata pasikose watu ama hao watu hawaongei lugha ambayo naongea kwa mfano mimi naongea Swahili na nimeenda nchi ingine na wanaongea lugha nyingine Nitajua aje, tutazungumza aje nao, unaona hatutapatana, ndiyo uzuri ya kutumia ramani, maana ramani hautahitaji msaada kwa mtu yeyote utajisaidia wewe mwenyewe na utaona mahali ambapo unaenda na ramani huwa haidanganyi jamani, ramani huwa inakupeleka mahali ambapo unafaa uende.

Nimefanya vitendo vingi vya wema ila ninapokacha chini na kutafakari Nakumbuka tu siku moja ambapo nilikuwa tunatembea barabarani Nikapatana na mtoto mchanga mchanga zaidi, alikuwa anakaa mtoto tu wa siku moja alikuwa ametupwa barabarani na mzazi wake Nikachukua huyo mtoto moja kwa moja nikaenda hadi polisi, nikapiga ripoti, nikawambia kuwa nimepata mtoto huyo chini na sijui ni wanani. Polisi wakaniambia kwa sasa hawawezi kuchukua mtoto huyo maana hawajui watampeleka wapi kwa sasa. Kwa hivyo wanamaanisha, nikae nae hadi ile siku ambayo atapata mama yake ama watapata mahali pakumpeleka. Ndiyo uyo mimi ni kachukua mtoto, ni kakaa nae, ni kakaa nae wikimbili. Kama wikimbili hivi nikimlisha, nikimvisha, nikistahimili, kulialia, ila siku choka, nilikaa tu nae hadi polisi wakapata namna. Vile ambavyo walipata namna, walipata mahali pakumpeleka, ambapo ilikuwa kituo cha watoto ambao wametupwa na familia zao. Serekali ndio wanawashugulikia kila kitu masomo na kila kitu mavazi na chakula. Huko ndipo alipoenda baada ya kutoka mkono ni mwangu na siwezi sahau jambo kama hilo kamwe. Mana jambo hilo hadi waleo nalikumbuka na hadi waleo huwa naenda kuona mtoto huyo uku katika kituo cha watoto.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa. Nimesikia maneno mengi kuhusu lugha ya kifaransa. Na pia mimi kujua lugha ya kifaransa pia itanisaidia maana ninaweza pata kazi uko kwa wafaransa na naweza kuzungumza nao vizuri. Mimi lugha ambazo najua kwa sasa ni kiswahili na kingereza. Ikifika hapo sijui lugha nyingine lakini ningependa sana zaidi kujua lugha ya kifaransa ili niweze kuenda kufanya kazi huko kwa hoteli zao, kwa hospitali zao, ndoniweze kuelewana nao. Na pia huko nimeona kuwa pesa zao ni nzuri, ndio maana mimi nataka kujua kifaransa ili niende niwezeshwe kufanya kazi huko, ndio mana napenda kifaransa.

Mimi napenda nyama za aina mbalimbali, kuna nyama ya kuku na nyama ya samaki. Nyama yoyote ambayo wanaitanga aje kwa kingereza nyama nyeupe, nyama white meat, nyama nyeupe, hiyo ndio mimi hua napenda. Ila hizi nyama zingine za mbuzi, za ng'ombe, za punda, sipendi yoyote. Ila ninapenda nyama ya kuku na samaki. Izo ndio huwa ninapendelea zaidi kukula.

Kwa kweli, kila mwezi ina malengo yake. Inalingana na ukona malengo ya ha aina gani ambayo unataka utimize kwa kila mwezi ukiwa kazini. Kwa mfano, kuna malengo ya kumaliza kazi fulani, au kuna malengo ya kupandishwa cheo, au kuna malengo fulani. Ili uwezeshe kufikisha malengo haya, unastahili uwe na ustadi, unastahili uwe na mawazo mazuri. Maana, mimi wakati mzuri, huanza na mawazo mazuri. Na mawazo mazuri itakuwezesha kufikisha lengo lako. Kwa mfano, unaweza kuwa unachelewa kazini, unakosa kufikisha malengo yako. Ama unakosa kuelewana na wenzako, ama wewe ndio kila saa, unashinda ukisumbua wenzako. Hapana, ukitaka kuweza kuwezesha malengo yako katika kazi yako, kitu cha kwanza uwe na mawazo mazuri, kitu cha pili, mimi hukuwa nayo ni huwa napanga wakati wangu muafaka. Hua sipotezi masaa. Kwa maana ukipoteza masaa, hapo ndipo umepoteza kazi na hapo ndipo malengo yako inaenda ikishushwa. Ni vizuri kufanya kazi yako kwa wakati ambao unafaa. Mambo ya kupoteza wakati kwa simu au kupiga kupiga gumzo na wenzako haifai kabisa. Inafaa ukuwe unajua kazi yako unafanya nini na malengo yako ni gani. Ukiwa hivyo na ustadi na mtu ambaye anajielewa, ndiyo unaweza kukuwa na malengo yako ya kila mwezi na itafanikiwa.

Wakati wa mchana mara nyingi mimi huwa kazini na ninapo kuwa kazini huwa ninachoka sana mchana mzima. Na wakati wa jioni unapofika huwa natokea kazini mnamo wa saa kumi na moja jioni ndio masaya yangu ya kutoka kazini. Na ninapo toka kazini, huwa naelekea moja kwa moja hadi nyumbani, na nikishafika nyumbani, mimi huuanza kwanza kwa kuoga, ili nihisi vizuri na mwili yangu iwe mzuri. Baada ya kuoga, mimi huweka mziki ili nijiburudishe na mziki wakati ninapoandaa chakula cha jioni. Ndio, ninapoaanda chakula cha jioni, nikipika nimalize, hua naketibchini, nakula chakula changu nikiangaliaangalia mtandao, nione hii siku ya leo, vitu ambavyo vimewekwa katika mtandao. Na nikisha angalia vitu ambavyo vimewekwa katika mtandao nikijibamba tu nikikula, baada ya hapo naeka televisheni, naona filamu ambayo ninayoipenda. Yangu ya kila siku saa mbili usiku. Naiona, baada ya kuiona nikipata usingizi nalala Ila kama ni siku ya weekendi, kama ni jumamosi au jumapili, mimi huwa natoka nje naenda na marafiki zangu tunajiburudisha Ndio, tunajiburudisha, tunasahau mambo ambayo Ilikua inatusumbua akilini kama ni weekendi. Ila kama ni siku za wiki Mimi huwa nakaa nyumbani nalala ili kesho asubuhi nikiamkia kazini niwe mtu ambaye niko sawa.

Kila subuhi ni napo amka. Mimi kwanza minapenda kunywa majimoto baada ya kunywa kitu kikingine chochote. Kabla ya kunywa kitu kikingine chochote, mimi ukunywa majimoto. Baada ya kunywa majimoto, huwa na ingia jikoni na anda kahawa yangu. Mimi huwa na kahawa ya vikaratasi ambavyo havitaji kuchungwa. Na eka kahawa kikaratasiki moja na eka kwa kikombe moja Kisha na eka sukari vijikoviwili Nikisha eka sukari vijikoviwili na tia majimoto ndani Nikisha tia majimoto ndani na kuroga Baada ya kukoroga na kuroga kabisa hadi sukari yote Ichanganyane na maji na kahawa Zikisha changanyana zote ndiyo nakunywa na huwa nayinda haswa wakati asubuhi peke yake Mana kahawa inamana yake katika mwili Unapokunywa kahawa akili yako huwa inafunguka na huwa unachangamka kwa haraka Sika mavile unavyo kunywa chai Ila kahawa ikona madini ambayo inasaidia mtu ukisha kunywa unachangamuka akili. Ndiyo mana napenda kuikunywa mana nikikunywa asubuhi kabla ya kuenda kazini nikifika kazini si choki labda bado akili yangu ikosawa na imechangamka. Na mimi naipenda sana kahawa na kila siku lazima nikunye Mana ndiyo kinywaji changu cha kawaida kila siku.

Mimi likizo zangu zote, huwa sikosi mambo ya kufanya. Wakati wa likizo yangu, mimi huchukua familia yangu. Tunaenda kujivinjari. Labda pwani au mombasani, ndio huwa tunaenda kujivinjari. Tunaona maeneo tofauti tofauti, tunaona watu tofauti tofauti, tunaridhika. Tunaenda tunaona bahari kwanza kuona bahari huwa inapendeza sana Ndiyo tunaenda tunaona bahari na tunafurahia maisha pole pole tu bila wasiwasi Iyo ndiyo hua inatusaidia kama familia kukaa pamoja Ndiyo maana huwa na nataka wakati wa likizo niende nikae kwa pamoja na jamaa na familia yangu Iyo ndiyo itatusaidia kukaa kwa upendo na kwa umoja. Pia wakati wa likizo yangu mara mingi, mimi hupenda kuenda kutembelea wasiojiweza pia, kuwapelekea chakula, kukaa nao, pia kuwavisha. Iyo ni kazi pia nafanya wakati wa likizo, kazi nzuri na ya kupendeza ambayo mi naipenda sana kwa roho yangu. Hiyo ndiyo mambo ambayo mi nafanya wakati wa likizo.

Kwa kazini, hua kuna muda wa mapumziko na kwa mfano mimi kazini kwangu, tuko na marambili ya muda wa mapumziko. Asubui unapofika sambili, ikifika saa nne au saa nne na nusu kuna wakati wa chai. Kwa hivyo wakati wa chai inamaanisha unaenda unakunywa chai yako na labda andazi ama keki, kitu ambacho kampuni imewapatia au mkate. Wakati huo wakati wa mapumziko ya kwanza maranyingi mi huwa njaa. Mi huwa naenda na kunyw chai kwa mkate ama kitu yoyote yenye kampuni itakuwei imepena. Baada ya hapo, mimi hua narudi kazini, nafanya kazizangu hadi wakati wa saa saba. Ikifika saa saba ni muda au masaa ya chakula chakula cha mchana. Wakati huo, hua tunakua na li saa li moja ya kukula chakula cha mchana. Mi hua nakula chakula changu na kitu kama dakika thelathini. Mana dakika thelathini imenitosha kukula na kumaliza kukula. Baada yapo, mimi huwa neenda naket chini tu napumzisha akili, mana nakuwa nimechoka kweli. Naangalia simu yangu, naangalia mambu ambayo yanayendelea pole pole. Dakika thelathini, ikishaisha narudi kazini, naendelea zangu kazi, nikisha maliza kazi. Ndo sasa muda wakutoka kuenda nyumbani utakuwa umefika wakati wakati huwa tunenda nyumbani saa kumi na moja au kama kuna kazi nyingi saa kumi na mbili lakini mara mingi huwa tunatoka saa kumi na moja Hivyo ndiyo mapumziko zangu huwa mara mbili tu.

Kwa kusema ukweli, habari, kutowa habari, kuna malipengi pa kutowa habari. Uneza toa habari gazetini, kwa redio, kwa televisheni. Inalingana ni gani unapata kwa haraka. Kama mimi, kitu ambayo mini ninapata kwa haraka ni simu. Mana simu yangu mihukua nayo kila saa kila wakati. Ndiyo mana mimi upata habari zangu kupitia simu, mana nina simu kila saa na kila wakati. Ilhali si kama gazeti. Gazeti lazima utoke kwa nyumba, uende dukani, utafute na kwa sahi vigumu sana upate duka ambayo inauza gazeti. Maana sikuizi hamna. Ni utoke uende labda mjini ndo upate gazeti. Na hiyo itachukua masaa mengi, itachukua muda mwingi na hautapata jambo ambalo ulikuunataka. Ila ukijaribu zaidi, uneza kuwa na televisheni, ambapo televisheni huwa hawaleti habari vile ambavyo inafaa. Na ndio ni vizuri kuwa na simu, maana simu inaleta habari kwa wakati ufao, maana ni kununua tu data na data si pesa mingi, shingi kumi, shilingi tano, ambayo unaweza Unanunua data, unangia mtanda wini, unaona habari zako ambazo huko umeona na pia uneza tafuta kazi, uneza tafuta vitu mingi, kununua vitu, kuna vitu vingi vya kufanya kwa mtandao. Ndiyo maana ni vizuri kuwa na simu, iyo ndiyo utapata habari haraka kama mimi na tumia simu. Na hapo ndipo napata habari mingi na habari ambazo zinazofa.

Kuna vifaa vingi vya teknolojia, siwezi ishi pasipo. Kuna tarakilishi na kuna simu. Vifaa hivyo vingapi? Viwili Hivyo vifaa, nimevizoea kwa sasa, siwezi fanya kitu bila rununu, wala siwezi fanya kitu bila simu. Maana kitu cha kwanza simu imebeba mazungumzo yangu yote na marafiki zangu na familia yangu maana kila mtu ako mbali na njia tu ya kujuliana hali na kuzungumza pamoja ni njia tu ya simu pekee yake Ndio maana mimi siwezi kuishi bila simu na tena simu inanisaidia kutafuta kazi na kutafuta watu ambao wanatafuta kazi pia simu inanisaidia. Simu inanisaidia na mambo ya mtandao. Simu inanisaidia kupata habari ambayo ninqyotaka. Simu inanisaidia kufanya kazi ya nyumbani, simu inanisaidia kufanya kazi ya shule. Ndiyo, ndio maana siwezi kaa bila simu, maana simu ndio kila kitu yote ninachohitaji Pia tarakilishi ni ya muhimu kwa maana pia inahifadhi data vizuri na inaeza kusaidia pia kutafuta kazi. Ilhali, haiwezi kusaidia kuzungumza na jamaa zako na marafiki zako vile ambavyo inafaa maana wengine huwa wanataka kuzungumzia kupitia simu, simu tu ya kawaida Ndiyo maana mimi huwa napenda tu, kutumia simu sana. Na mimi kusema ukweli siwezi kaa bila simu. Simu ndio kila kitu, simu ndio maelezo, simu ndio kila kitu. Ndiyo maana mimi napenda tu, simu peke yake. Izo vitu zingine naeza kaa bila, televisheni, gazeti, naeza kaa bila, ila simu siwezi.

Kitu cha kwanza, mi napenda siku yangu ya kuzaliwa sana. Iyo ndio siku muhimu zaidi katika maisha yangu. Maana nachukua hatua mbele ya ma kimaisha na ninaongezea mwaka. Na mimi napenda sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kitu cha kwanza mimi napenda kusheherekea na familia na marafiki wangu. Maana siezi sherehekea peke yangu, ninunue keki nikule peke yangu, ninunue cha vyakula ni kule peke yangu hapana. Huwa naita marafiki, jamii na familia yangu, tunakaa pamoja natafuta tu mahali. Either ni bustani, ama hoteli nzuri, ama tu kwa nyumba yangu, inalingana mfuko yangu imekaa aje hio mwaka, ama ni nina pesa ngapi, nataka kuweka kwa hiyo kazi. Unaona, sasa mimi huchukua jamii yangu, marafiki wangu, tunakaa pamoja, tunasheherekea, mi nanunua keki na pia hua napenda kupika. Huwa napika chakula, mingi sana, ndiyo watu wale washibe na wasisahau siku yangu ya kuzaliwa ni ya muhimu. Pia hua majamii na marafiki wangu ndio maana hua mi nawaita na hua nawapenda na hua nawathamini, wali niletea zawadi, hua wana niletea zawadi mbali mbali mbali mbali na mimi hua napenda zawadi zote ambazo naletewa. Huwa sibabui bora ni zawadi na bora itanisaidia. Mimi napenda zawadi sana. Kwanza kutoka kwa wazazi wangu, lazima waniletee zawadi nzuri. Kama mwaka uliopita, wazazi wangu walinininulia televisheni kubwa nzuri na nililipenda sana. Ndiyo mana mimi hadi sasa napenda sana siku ya kuzaliwa kwangu nisheherekee na jamii na marafiki zangu.

Kwangu mimi huwa napenda kufanya mazoezi yangu wakati wa asubuhi. Maana wakati wa asubuhi ndio wakati mwafaka wakufanya mazoezi. Maana mwili imechangamka na we mwenyewe umechangamka. Na ndio wakati mwafaka wakufanya mazoezi. Ilhali, jioni wakati umechoka si wakati wakufanya mazoezi mwafaka. Huo ni wakati wakupumzika na kulala. Lakini wakati wa asubuhi itanisaidia sana nafanya mazoezi kaanimechangamuka, si choki ama sisumbuani. Kufanya mazoezi asubuhi inasaidia pia. Maana pia utaenda kazini kama umechangamka akili na pia mwili imechangamka. Ni vizuri sana kufanya mazoezi wakati wa asubuhi kushinda wakati wa jioni.

Sana sana mwaka huu nina malengo mengi ambayo nahitaji kazini. Lengo la kwanza ninafaa kunawiri katika kazi yangu. Hiyo ndio lengo langu la kwanza. Maana mwaka mjao sikuwa na nawiri kazini mwangu. Kazi imekuwa chini na mapato yamekuwa chini. Ndiyo maana nataka kazi ya lengo langu la kwanza ni kazi yangu inawiri. Lengo langu la pili ni kazi yangu kufanyika kwa wakati ambayo inafaa. Unapokuwa kazini mara nyingi mwaka ujao kidogo nililegea na muda na masaa. Ndiyo maana si kufikisha malengo yangu ya mwaka uliopita. Ndiyo maana mimi malengo yangu kwa sasa ni wakati wangu uwe mwafaka. Malengo yangu ingine kupata wateja wengi ilo ndio lengo langu lingine. Nataka kuwavutia wateja wengi waje wanunue vitu vyangu. Ndiyo maana nataka kulenga haswa wateja wangu. Iyo ni lengo lingine na kufanya wakuwe sawa wakikuja kununua vitu, kuwaongelesha vizuri, kukaa nao vizuri ndiyo namaanisha. Kitu kingine pia ni ushirikiano. Timu yangu ambayo nafanya nayo kazi, mwaka uliopita hakukuwa na ushirikiano ambayo inafaa. Ila hii mwaka tunahitaji ushirikiano na maelewano. Hiyo tu ndio itatusaidia na hiyo ndio lengo ambalo nataka nifikishe mwaka huu. Nataka kuwaezesha timu yangu ikuwe na ushirikiano na waweze kuelewana. Ndiyo maana napenda timu yangu sana. Mwaka ujao haikuniaibisha sana ila kuna mahali ilifika wakalegea na hiyo ulegevu ndiyo nataka iishe. Izo ndio malengo ninazo katika kazi yangu nikitaka ifike mahali nataka ifike mwaka huu na ni natumai nitafika hapo nina ambayo nataka. Mahali ambapo nataka kufika nitafika. Mwaka huu.

Gitaa, gitaa ni chombo cha mziki ambacho kidogo kinahitaji utaalamu wa aina fulani. Kwangu mimi kujifunza gitaa, kidogo inaeza kuwa ngumu. Maana gitaa inahitaji talanta na itoke ndani yako. Mimi kama mimi sipendi, sipendi mimi kupiga gita. Kwa maana haiyuko ndani yangu na si talanta yangu. Mimi kidogo kwa vyombo vya mziki, hakuna mimi chombo ambacho naeza kitumia, kwa mana nimezoa kuimba. Mimi naweza tu kuimba na kutoa sauti nzuri, ila kutumia vyombo, hapana, gitaa kidogo naeza jaribu, naeza penda kujaribu, tena pia haiyuko kwa roho yangu na mtu huwa anafanya kitu ambacho roho yake inataka na kitu ambacho roho yake inathamini.

Mara mingi, mimi sipendi kuamka na jua, maana hakuna siku ambayo utaamka na jua na hiyo siku ikuwe ya kuchangamka la hasha. Siku ya kuchangamka inataka mtu uamke kwa mapema Asubuhi na mapema, hiyo ni saa kumi na mbili asubuhi hiyo ndiyo masaa ambayo mtu ukiamka, utachangamka akili kwa siku nzima na kulala mapema ni kuzuri sana Wakati unalala mapema, akili inataka mtu alale angalau risali nane Ukilala saa mbili usiku unafaa uamke afadhali saa kumi na moja Kwa maana ukiamka saa nne saa tano jamani hiyo siku yako itakuwa imeharibika na siku yako haitakuwa nzuri kama hauna kazi ya kufanya tuseme ni siku yako ya mapumziko Ndiyo siku ambayo unaeza lala hadi wakati jua imetua Lakini kama si siku yako ya mapumziko jamani kuamka mapema ni vizuri sana kuamka mapema, kwa asubuhi na mapema. Lakini kama wewe kazi yako ni kuamka na jua, siku yako haiwezi kuwa nzuri. Maana pia kuamka mapema inasaidia kuanza kazi mapema na kumaliza kazi haraka. Na pia inapunguza uchovu, maana akili inakuanga imechangamka masaa ya asubuhi. Ukifanya ilale masaa asubuhi, haitachangamka kwa siku nzima utakuwa tu ume bongo lala, utakuwa tu bongo lala siku nzima Hautakuwa unashika kitu, maana uliamka, saa tatu, saa nne, saa tano.Hapana la hasha, watu waamke mapema kwa wakati unaofaa.

Kila siku ninapoamka asubui, huwa sikuli iyo masaa masaa ninapoamka. Ni vizuri mtu ukiamuka, una chemisha majimoto unanywa. Ukisha yanywa majimoto kikombe moja, huwa inatoa madini na uchafu zote ambazo ulikula siku ya jana. Ikisha toa uchafu yote, ndiyo sasa unaweza kula. Mimi nikisha kunywa majimoto, huwa naenda jikoni, natayarisha kahawa, nikisha cha tayarisha kahawa pia, natayarisha na kitu ya kuteremshia, naeza pika tu mandazi, ama ninunue mkate, lakini mimi huwa napenda sana kupika mandazi. Maana maranyingi mkate huwa bei gali na hauwa si nzuri sana. Kwa hivyo mimi huwa nakula mkate au andazi asubui.

Ndiyo, mimi huwa napenda kucheza ngoma na pia kupiga densi. Maana, ukicheza ngoma huwa ina ambatana moja kwa moja na densi. Inalingana ni ngoma gani ambayo umeweka? Kuna ngoma za kizamani, ngoma za kisasa, ngoma za kikristo, ngoma za kiislamu, inalingana ni ngoma gani ambayo unataka. Ila mimi napenda sana ngoma mingi, napenda ngoma za kikristo na pia napenda ngoma tu za kawaida na ngoma za mapenzi Nikisha skiza ngoma napigia densi kweli kweli Ndiyo maana mimi kila siku asubuhi napoamka lazma niweke ngoma niskize, ndio pia nichangamke na pia siku yangu pia ichangamke siku nzima Ndio maana mi hupenda kucheza ngoma.